Sana sana huwa naenda youtube na angalia mambo mambo yenye sijui naenda tik tok kama ni kupika na ni kitu na jaribu kupika sijui kupika kama samaki na huwa naenda pale tik tok ama youtube. Naangaliaangalia video Naona venye wengine wanapika. Nawafuatilia kwa utaratibu Halafu na jaribu pia mimi. Na hivyo ndivyo sana sana mimi hujifunza vitu mpya kama ni kazi naena natafuta mtu anajua hiyo kazi Nafanya na yeye siku kadhaa naangalia venye anafanya Halafu unajaribu mimi mwenyewe.

Kuna fundi wa stima tulipatana na yeye mwaka wa twenty twenty one. Alinifunza mambo na kuweka CCTV na alarms Nilifanya na yeye kwa mwaka moja hapo miezi nane Nilikuwa naenda na yeye, hiyo wakati ilikuwa najua kitu Nikuwa naenda naye, naangalia venye anafanya. Halafu alinifunza kutengeneza alarm na CCTV. Hiyo ndiyo hadi wa saa hizi kitu yenye nafanya na huwa nasema hiyo ni kitu ya maana sana alinifunza juu mpaka wa leo, nilijipata nimeanza kufanya hiyo shughuli na hakuna kazi ingine mimi huwa nafanya Nikajipata nimekuwa fundi. Hadi wa leo, so hiyo ni kitu ya maana sana. Alikuwa rafiki yangu sana anaitwa Moses Tulikuwa tunafanya kazi na yeye Kampuni ya Security ilikuwa inajiita Etim na kutoka hiyo wakati siwezi msahau juu ni yeye alinifunza hii kazi ni jambo la muhimu sana. Nimekulia hizo miaka zote hadi wa leo.

Napenda shughuli ya kutembea sana kwa msitu, naangalia miti barabara, hiyo ndiyo napenda sana, hiyo ndiyo shughuli yenyewe. Nikifanya huwa nasikia niko niko poa kabisa nikitoka hapa niende mlima wa Kenya, nipitie hiyo Nyanyuki kwa barabara tu, nione barabara vyanye inakaa mazingira niende nione miti nipige picha nione milima. Hiyo ndiyo shughuli yenye napenda sana.

Hi si sana. Muziki wa jadi siupendi sana. Muziki yenye napenda ni ni reggae. Reggae naupenda sana huu wa jadi hata siufahamu kama sio reggae na hizo muziki wa kitambo kitambo sana huu mwingine wenye huu wa jadi siufahamu kusema tu ukweli. Huu siufahamu yeah.